Ndio, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Nilikuwa ninapenda kuanzisha biashara ya vyakula vya haraka ama 'fast food'. Hii ni kupika vyakula kama vile samosa, pizza na vibanzi ambavyo vina wanunuzi wengi.

Ninapenda sana kukuwa katika mambo yanayonifaidi, kwa hivyo nafurahia mambo ambayo yananiletea faida kwangu mingi. Mimi kama jambo hili, pia vilevile sipendi mambo ambayo hayana manufaa katika maisha yangu.

Tambia abayo ninaipenda kwa watu wengine ni uwaminifu, pamoja na uwadilifu. Haya ni mambo ambayo ya naweza kufanya mimi nikampenda mtu zaidi na pia nikaweza kumuamini zaidi. Kwa hivo uwaminifu na uwadilifu ni mambo ya maana sana katika watu wengine.

Usiku huwa na punguza muda ambao ni natumia mtandaoni, usiku mimi hutumia masaa matatu, ama kiwango cha chini kuliko masaa matatu, hivi ni kwa sababu napenda kulala usingizi wa kutosha. Kwa hivyo, usiku situmii masaa mingi kwenye mitandao ya kijamii.

Ninapotaka kustarehe mimi hupatana na jamii yangu, marafiki wangu, pamoja na watu ambao ni wa karibu sana nami, kisha tunachukua kinywaji na tunakunywa pamoja na kusherehekea pamoja na wao. Hili ni jambo ambalo linanifurahisha zaidi maishani mwangu.

Nimeweza kutembelea ziwa la Lake Victoria ambako ambalo liko magharibi mwa Kenya ambalo pia linapakana na Tanzania na Uganda. Pia nimetembelea mto tana ambao uko katikati mwa Kenya. Haya ni sehemu ambazo ziko na mandhari ya kufurahisha zaidi.

Mimi napendelea pahali pa kimia wala sipendi pahali pa kelele. Pahali pa kimia pananituliza mawazo na pia pananisaidia kuhisi niko kwenye amani na fikra zangu. Hili linanisaidia kuhakikisha kwamba sina msongo wa mawazo.

Jambo ambalo ninafanya ili kulinda mazingira ni moja wapo ni kusafisha mazingira na kuhakikisha kwamba pahali ambapo niko mazingira ni masafi pia napunguza utumizi wa plastiki na kuhakikisha kwamba sichafui hewa na kwamba pia nahakikisha kwamba wenzangu wanazingatia mazingira safi.

Rafiki wangu wakaribu zaidi anaitwa Joy. Huyo ni rafiki ambaye ninampenda zaidi tulipatana katika mitandao ya kijami. Ni rafiki wangu kwa sababu anajua mengi kunihusu na pia ananipenda pia na pia tunasaidiana katika maisha hii. Ni rafiki ambaye ni roho safi sana.

Mimi natumia wi-fi kwenye simu yangu. Hii ina nisaidia kuhakikisha kwamba internet yangu iko na speed ya juu na pia ina nisaidia kuhakikisha kwamba naweza kutumia bila kipimo chochote.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo kutoka utotoni ni wakati wazazi wangu walini tayarishia sikukuu yangu ya kuzaliwa, sherehe, nilifurahia sana kwa sababu tulikata keki na tukanywa vinywaji pamoja na marafiki zangu na familia yangu. Hii ni siku ambayo sitawai isahau.

Maziwa ni moja wapo wa vinyuaji ambavyo na vipenda sana. Maziwa inanisaidia kuimarisha afya yangu na pia nitamu pia inaongeza uwezo wa mwili kueza kupigana na magonjwa. Kwa hivyo, mimi napenda kunywa maziwa.

Mimi napenda kukimbia. Pia mimi ni mwanariadha mashuhuri hapa nchini. Nimeweza kukimbia na kupewa zawadi tele. Kukimbia pia ni mojawapo ya mambo ambayo yananifurahisha. Lazima kila asubuhi nikimbie kama namna ya kufanya mazoezi. Na kuimarisha afya yangu kwa ujumla.

Mimi nasaidia jamii yangu kwa kuwakikisha kwamba ninaishi na amani na pia nashirikiana katika mambo ambayo ni muhimu kama wakati wa kupanda miti. Pamoja na wakati wa shuguli zingine kama vile usafishaji wa mazingira. Hili ni jambo ambalo linatusaidia wote kama jamii.

Mimi napenda kuogelea sana, napenda kuogerea kwenye swimming pool ya nyumbani, ama vile vire nikienda kule kwenye ufuo wa bahari kama Mombasa na Diani, napenda kuogerea kwenye bahari kuu. Hii ni jambo ambalo linaleta furaha sana kwenye maisha yangu.

Wateja na washughulikia kwa kuahakikisha kuwa nimedumisha heshima wakati ninazungumza na wao, pia nahakikisha kuwa nime elewa mahitaji yao na kwa hivyo naweza kuwahudumia kwa njia inayofaa, pia nahakikisha kuwa wahenga wametosheka na huduma zetu na kuwa wamefurahia huduma zetu.

Lahasha, mimi sipendi kupanda milima. Hivi ni kwa sababu milima inachokesha na pia ni hatari zaidi kwa afya yangu. Milima mirefu kama vile Everest siyo haiboreshi afya kwa maana kuna watu wengi ambao wamekufa wakijaribu kupanda milima wanateleza, wanaanguka ama wanakosa hewa ya kutosha.

Mkate ambao ni naupenda ni mkate wa brown, huu ni mkate ambao ni mtamu zaidi na pia ratha yake ni tamu. Naupenda kwa sababu unamanufaa mengi kwa afya yangu na pia unanipa nguvu nyingi kuliko mkate ambao si wa brown.

Programu ya simu ambayo nina itumia kila siku ni wazapu, vile vile YouTube na Facebook. Hizi ni programu ambazo zinanisaidia sana katika kujua yanayo endelea na pia katika mawasiliano yangu. Pia napenda kutumia kamera ya simu.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza ni tabia ya kukosa kuaminika. Yaani tabia ya mtu kuwa hawezi ongea ukweli ila anakuwa mtu mdanganyifu. Tabia ingine ambayo inanichukiza ni tabia ya mtu mwenye matusi mtu asiyeheshimu wenzake.

Mimi nafua nguo kila siku, kwa hivo nafua nguo mara saba kwa wiki. Hivi ni kwa sababu nikioga lazima nioshe nguo zangu za ndani. Hili linanisaidia kuhakikisha kwamba sina manguo chafu na pia niko msafi kila wakati.

Nafurahia sana kuwa na tathimini mzuri pale kazini hili ni jambo ambalo linanipea motisha wa kuendelea kufanya kazi na kuhudumia wateja wetu. Kuwa na tathimini mzuri pia ni kumaanisha kuwa kampuni inaendelea kuwafikia malengo yake.

Hali ya hewa ya anga ni jua, leo jua limewaka na pia ni jua kali, kwa hivyo nimevaa nguo ambazo sio nzito. Hii hali ya hewa iko sawa kwa sababu, hata kama jua ni kali, pia joto sio jingi, kuna utoshelevu wa hali nzuri.

Mimi napenda kuenda kwenye sinema angalau mara mbili kwa mwezi, hivi ni kumaanisha naenda angalau mara moja kwa wiki mbili. Huwa naenda kujiangalilia sinema ambazo zimetokea ama sinema ambayo ningependa kufuatilia vile inavyoendelea.

Timu ya mchezo ambayo nina ifuata ni timu ya arsenali ambayo inashiriki katika ligi kuu ya kadanda ya wingereza vile vile naifuatilia timu ya inter miami ambayo inacheza kandanda hapa marekani vile vile nafuatilia timu ya mpira wa vikapu.

Njia ya usafiri ambayo ninaitumia kila siku ni kutumia gari langu la kibinafsi hili linanisaidia kufika kazini kwa wakati unaofaa. Vile vile gari langu la kibinafsi linanisaidia kurudi nyumbani na kwenda katika shuguli zinginezo ambazo ni za muhimu kwangu.

Mji ambao ningependa sana kutembelea ni mji wa Sydney kule Australia ni mji ambao unanipendeza zaidi. Vile vile ningependa kutembea kule Washington DC Amerika ili niweze kujua mengi na kusoma mambo mengi kuhusu teknolojia kule Washington DC.

Kumbu kumbu yangu ya utotoni ambayo ninaikumbuka zaidi ni wakati niliweza kununuliwa baiskeli. Wakati nilikuwa nimehitimu katika masomo yangu ya darasa la tatu. Hili lilinifurahisha sana na likafanya nikawapenda wazazi wangu zaidi pia. Baiskeli ile nimeitunza na hadi saa hii bado iko nyumbani.

Ninapofurahia kuwa nyumbani mimi hupenda kukunywa kinywaji kama vile kahawa ama soda ama pombe kidogo. Hili ni jambo ambalo linanifurahisha zaidi na pia linafanya nihisi mwenye furaha wakati ule. Linafanya nihisi nimetulia na niko kwenye furaha.

Mimi nafuata matukio ya kimataifa kupitia mitandao ya kijamii kama vile YouTube na Facebook pamoja na Twitter ama X. Hii ni mitandao ambayo inifahamisha mambo yanavyotokea kwa kila dakika. Vile vile naweza kushirikiana katika majadiliano ya mambo ambayo yametokea kupitia mitandao hiyo ya kijamii.

Kwa siku nangoja barua pepe angalau mara nne kwa siku hivi ni kwa sababu nikona mawasiliano mengi ambayo ninayangojea hii inanisaidia pia kuhakikisha kuwa nime jibu zile barua pepe kwa wakati unaofa bila kuchelewa.

Mchezo ambao ninaumpenda sana katika olimpiki ni ukimbiaji wa mita mia moja ama liyadha ya mita mia moja. Hiu ni mchezo maarufu sana duniani. Wanaliadha mashuhuli ambao wamefanya huu mchezo ni kama vile Usain Bolt. Huu ni mchezo ambao diyo moja wa marufu sana katika olimpiki kwa sababu unaonyesha watu ambao wenye kasi sana hapa duniani. Pia huu nimchezo ambao unaleta mwanaliadha mwenye kasi sana duniani kote.

Ndiyo, mimi ninapiga kura, mimi nimesajiriwa kuwa mpiga kura, vile vile nilipiga kura katika uchaguzi uliopita na ninapanga kupiga kura katika uchaguzi ujao. Kupiga kura ni moja wapo ya mambo muhimu sana katika maisha ya binadamu.

Timu ninayoipenda zaidi ya mpira wa miguu ama kandanda ni timu ya Arsenal. Arsenal ni timu inayocheza ligi kuu ya Uingereza. Vile vile Arsenal ni timu ambayo imeshinda vikombe vingi na ni moja wapo ya timu kubwa sana za kadanda duniani.